Ninapopatwa na tatizo kazini, kwanza naitathimini tatizo lenyewe. Kama naeza litatua mimi mwenyewe, ama lazima nihusishe mkubwa wangu kazini. Mara kwa mara, mimi hupenda kufikiria kwanza na kujua vile naeza kutatua tatizo enyewe peke yangu. Tatizo linaponishinda, natafuta mkubwa wangu, ama rafiki angu, ama mtu tunae fanyakazi na yeye kunisaidia kutatua hilo tatizo.

Kitu kinachonifanya nicheke ni vichekesho vya ukweli na hali za furaha za kila siku. Napenda kucheka ninaposikia hadithi za kuchekesha kuona watu wakifurahia au wakati marafiki na familia wanaposhirikiana nami kucheka pamoja. Pia napenda kucheka ninaposhuhudia mambo ya ajabu au vitu kitukio eneo jitokia kwa bahati. Jambo linalo nifanya nicheke bila kutarajia. Kicheko pia hunipafuraha, kupumzika na kunionyesha uzuri wa maisha.

Nafanya vitu kadhaa. Kwanza ni kupumzika ninapochoka lazima ni pumzike kwa sababu tunasemanga kwa kimombo mwili hauna repea tena napenda kujitengeneza kama vile nywele, mikono na pia kuangalia afya yangu na ninachokula kwa sababu unachokula ndo mwili unacho unaprocess pia.

Najihisi kusubiri kwenye mstari pia ni kazi ngumu. Haswa pale hauna subira. Kwa hivyo ninapo subiri mstarini kwanza najipea kuwa na subira. Na najifunza kuwa hatimae nitafikiwa nakuwa tu mpole. Na nasimama nangoja hamu yangu inapofika. Ndio niweze kuhudumiwa kama wengine.

Ninapohitaji msaada kazini kwanza naongea na wenzangu wenye tunaofanya kazi nao kama wanaweza nisaidia kwa jambo fulani ninalohitaji usaidizi. Wakishindwa na lile naongea na na manager ama mtu mkubwa anaye mamlaka kubwa zaidi na anaweza kufanya maamuzi vile anaeza nisaidia ama anaeza naeza delegate mtu mwingine anisaidie kwa jambo ninalohitaji usaidizi.